Kumbu kumbu ambazo ni mzuri ni zinazo ya shule nathani ni chuo cha upili, shule ya upili nathani kumbu kumbu ninayo kubwa sana ni nilipowakilisha shule kwenye michezo ya tenisi. Na tuliweza kufika katika semi final. Ilikuwa ni bahati tu kwa sababu wachezaji waliokuwa mbele yangu walikuwa wachezaji wazuri. Kwa hivo litokea kwamba kuna mashindano mawili. Moja ikiwa mji mkuu na nyingine ikiwa mji wa Kisumu. Kwa hivyo tukachaguliwa kuenda kucheza mji wa Kisumu. Na ile shindano la Kisumu basi tukaibuka watatu. Ulikuwa mchezo wa watu wawili pande zote. Na tukaibuka watatu na kwa mchezo ya kila mtu upande wake. Niliweza kuibuka watano. Zawadi na ile ridhaa tuliyotoka nayo kule. Ilikuwa ni nyingi kuliko ya wale waliowakilisha shule katika mashindano makuu hasa tulipoitwa kuwakilisha shule katika mashindano makuu. Tukasema hatuwezihesabu waliokuwa wamekwenda Nairobi wakati huo walikuwa wachezaji wazuri nikiwa chuoni nathani kumbukumbu niliyokuwa nayo ni sherehe ya mwisho ya wanafunzi wa mwaka watano wa somo la uhandisi. Na ilikuwa ni sherehe ya kufaana, ilikuwa ni sherehe ya kwanza kuandaliwa yenye kiwango kama hicho kwa hivyo hizo ndizo kumbukumbu ninazo za shule.

Teknolojia ya sauti nimeitumia sana. Nimeitumia kwenye simu. Nimeitumia kwenye kufungua milango. Nilipokuwa nikiishi kilimani lakini kwa sasa nadhani natumia teknolojia ya sauti. Hata kufanya shughuli hii ya kuifunza AI kutumia sauti kwa hivo teknolojia ya sauti ipo na sisi nimeitumia sana kufungua milango ilikuwa katika chumba kimoja kilimani. Na ipo katika simu nimetumia redio. Kwa hivyo naamini kwamba teknolojia hii nimeitumia kwa muda.

Swali hili nadhani nilishawahi kulijibu na kama nilivyosema mazingira ya kazi ambayo napendelea ni mazingira ambayo yanakuruhusu yanakupa ule uhuru wa kujielezakikazi. Mazingira ambayo haya kukazi wala haya kupi masharti ya kufanya kitu jinsi kwanjia moja tu. Unapopewa uhuru wa kujieleza kikazi. Inakuwa ni tokeo nzuri. Nikitu ambacho kinakuruhusu kukuza kazi yako. Kinakuruhusu kufanya mambo ndani ya michakato ya kazi. Lakini kwanjia yako mwenyewe. Kwa mfano unaweza ukayavumbua mambo mengi sana. Unapopewa uhuru wa kujieleza. Sio kujieleza kwamba kuzungumza na kuelewa na bali kujieleza ilenjia katika kimombo wanaita expression unapopewa uhuru huo wakufanya vitu kwanjia yako bora ipondani ya mifumo ya kampuni na michakato ya kazi hiyo basi inakuwa ninzuri kwahivondo mazingira ambayo napenda alafu pia mazingira nayopenda ni ya watu ambao wanawasiliana mazingira ambayo yanauwasiliano wawazi mazingira ambayo mkubwa wako atakueleza unachostahili kukifanya kwa kikamilifu inakua rahisi sio kuambiwa kitu kwa juu juu tu halafu mkubwa wako akaondoka ukaenda ukafanya kitu unapokimaliza akakueleza hivi sivyo nilivyosema nadhani hayo mazingira ndo mazuri kazini tu.

Umeme unapokatika unalingana ni wakati gani ambapo unakatika. Kwanza natulia na kutathmini hali kufahamu kama labda ni wale wa fundi wa umeme wanaoshughulikia kitu. Au labda umeme umpotea tu kwa sababu ambazo sitaelewa kwa sababu hiyo. Lakini kama ni mchana mi huendelea na zile kazi ambazo hazihitaji umeme. Na kuchukua mapumziko mafupi kutokana na zile ambazo zinahitaji umeme. Nikiona ni kukatika kwa muda mrefu nahakikisha kwamba vifaa vyangu viko salama na napanga jinsi ya kutumia muda huo vizuri. Kama ni usiku itabidi nitumie mwanga wa simu au tochi alafu nikasubiri umeme urudi. Kwa ujumla mi hujaribu sana kuzoea hali badala ya kukereka. Kwa sababu kukatika kwa umeme ni jambo ambalo wakati mwingine huku kwetu haliepukiki.